Kwenda pwani ni moja ya safari ninazo zidhamini sana kwa sababu bahari lina uwezo wa asili wa kurejesha utulivu wa akili na kunifanya nijisikie, nimeunganishwa na ukubwa wa ulimwengu. Sauti ya mawimbi yanapo vunjika ufukweni inatengeneza mdundo wa kudumu unaoziba kelele za msongo wa mawazo. Huku upepo mwanana wenye harufu wa chumvi, ukishafisha mapafu na kuleta hali ya wepesi mwilini.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hupenda kuanza kwa kunyoosha misuli na kuupa mwili wangu harakati kidogo. Hasaa baada ya kukaa kwenye kiti kwa saa kadhaa hatua hii ya kusimama na kutembea kidogo. Iwe ni kwenda kuchukua maji au kupata hewa safi nje ya ofisi. Inanisaidia kuchangamsha mzunguko wa damu na kuondoa uchovu mwilini ambao mara nyingi hujikusanya bila sisi kutambua. Mtiririko huu wa harakati unakwenda sambamba na kuupa ubongo wangu nafasi ya kupumzika kutokana na mwanga wa screen. Jambo linalonisaidia kurudi kazini nikiwa na umakini mkubwa zaidi na uwezo wa kufikiria kwa mapana. Pamoja na kunyoosha mwili, mimi hutumia daka chache kwa ajili ya mazoezi mepesi ya kupumua au kutafakari mbinu, inayonisaidia kutuliza akili na kurejesha nishati ya ndani. Wakati mwingine, mimi hupenda kusikiliza kipindi kifupi cha podcast au muziki wa ala ambao unaniondoa kwenye mazingira ya shindikizo la kazi na kunipele kunipeleka katika hali ya utulivu.

Kukumbatia teknolojia mpya ni moja ya mambo yanayonipa msisimko mkubwa kwa sababu kila uvumbuzi hubeba uwezo wa kurahisisha majukumu ambayo hapo awali yalionekana kuwa magumu au yenye kuchosha. Najikuta nikivutiwa sana na jinsi akili mnemba almaarufu AI na mifumo ya kisasa ya kidigitali inavyoweza kuanishwa na maisha ya kila siku ili kuleta ufanisi iwe ni katika kupanga ratiba, kutatua matatizo tata au hata kutoa burudani ya kipekee. Mtiririko huu wa mabadiliko unanifanya njihisi niko kwenye safari ya kudumu ya uvumbuzi. Ambapo kila kifaa au programu mpya ni fursa ya kupanua upeo wangu na kugundua njia bora zaidi za kuwasiliana na ulimwengu. Nikiwa katika mchakato wa kujaribu teknolojia hizi nathamini sana mbinu zinazozingatia urahisi wa matumizi na usalama wa mtumiaji. Kwani teknolojia bora ni ile inayomtumikia binadamu bila kuleta usumbufu usio wa lazima. Napenda kuona jinsi vifaa tofauti vinavyoweza kuzungumza vyenyewe kama zile smart home devices ili kutengeneza mazingira yanaojali mahitaji yangu kabla hata sijauliza jambo linalookoa muda na nishati ya kufanya maamuzi madogo madogo.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni The Alchemist kilichoandikwa na Paulo Coelho. Kutokana na uwezo wake wakusimulia safari ya binadamu katika kuitafuta ndoto yake na maana ya maisha kupitia lugha rahisi lakini yenye hekima nzito hadithi hii inamfuata kijana mchungaji anayeitwa Santiago ambaye anasafiri kutoka Hispania kuelekea jangwa la Misri kutafuta hazina lakini katika safari hiyo anagundua kuwa hazina ya kweli haipo mwishoni mwa safari mbali ipo kati ama iko katika mchakato wa kujifunza na kusikiliza sauti ya moyo wake. Mtindiliko huu wa simulizi unanifundisha kuwa kila kikwazo tunachokutana nacho ni sehemu ya mpango mkuu wa ulimwengu kutuandaa kwa ajili ya hatima yetu. Jambo linalonipa ujasiri wa kuendelea mbele hata pale njia inapokua na giza. Pamoja na haditi ya kuvutia kitabu hii ama kitabu hiki kinasisitiza dhana ya lugha ya ulimwengu ikionyesha jinsi kila kiumbe na kila tukio linavyounganishwa na uzi mmoja wa kiroho. Welho anatumia alama za asili kama upepo, jangwa na mawe kutukumbusha kuwa ulimwengu unazungumza nasi kila siku kupitia ishara, na ni jukumu letu kuwa makini ili kuzielewa hali hii ya kuona maisha kama shule kubwa ambapo kila mtu unayekutana naye ana ujumbe fulani kwako, inafanya usomaji wa kitabu hiki uwe kama tafakari ya kina inayobadilisha mtazamo wa jinsi tunavyotazama fursa na changamoto zinazotuzunguka. Vilevile natamani sana ujumbe wa kitabu hiki kuhusu umuhimu wa kuishi wakati uliopo. Kwani hapo ndipo siri ya maisha ya mafanikio iliopo. Mara nyingi tunapoteza muda mwingi tukijuta kuhusu yaliyopita au kuhofia yajayo lakini Santiago anatufundisha kuwa tukiwa tunaweza kuzingatia yaliyopo sasa tutakua na uwezo wa kubadilisha hatima yetu utaratibu huu wa kusoma na kurudia kitabu hiki, unanijenga kuwa na subira na imani, ukinikumbusha kuwa unapotaka kitu kwa dhati, ulimengu mzima unaungana ili kukusaidia kukipata.